Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Tabia nnayoipenda sana kwa watu wengine ni kuwa watu wakweli na waadilifu, mtu wakuaminika ni mtu mzuri sana wakufanya na ye kazi na kuwa na ye katika nyumba na kila mahali mtu wakuaminika pia anaweza kusaidia jamii kusonga mbele.